Unadhani ni jambo gani ambalo hujawai kuifanya na ungetamani kulifanya na tena ulifanye kwa uzuli zaidi. Ushauli ambao ningependa kumpa mtu mwingine. Ni kwamba anapokuwa anafanya jambo lolote siku zote kikisha kwamba analfanya hilo jambo kwa uzuri wote kwa kamilifu wote. Lakini bila kukata tamaa. Hata kama hilo jambo ni gumu kiasi gani alifanye kwa kuweka juhudi na bidii na alifanye kwa kadri ambavyo anaona kwamba anaweza kalifanya. Kana kwamba hata weza kulifanya tena siku nyingine ama kana kwamba hilo jambo hata alifanya tena paka mwisho wadunia. Kwa hiyo kukatatamaa iwe mwiko katika kufanya jambo lolote. Lakini pia, hata pale tunapokuwa tumekosea ningependa kumushauli mtu kwamba asishindwe kurudia. Kwa mba unapokuwa umekosea, jitahidi kurudia, kurudia manake kutokana na kukosea mala nyingi. Divo ambabo tunajifunza namna bola zaidi ya kufanya jambo. Kwa hiyo ni ushauli yangu kwa mtu yoyote ya kwamba asikate tamaa katika kufanya jambo. Lakini pia hata kama amekosea katika kulifanya jambo. Kikishe kwamba hilo jambo analirudia tena na tena. Kwa swaili tunasema kwamba kujikwaa sio kuanguka lakini unasimama tena. Unaanza tena kufanya jambo lako vizuri kwa uzuri zaidi. Lakini kwa utulivu zaidi na kwa mana hiyo, kudapokuwa mefanya hayo mambo, mawili nilio ya taja. Basi, tunakuwa na wakika ya kwamba, utaweza kufanikiwa kwa siku zambere. Kwa sababu haukukata tama, lakini pia kuna semu ulikosea, lakini ukarudia. Lakini katika kufanya jambo pia, wakati mungine, kuna kuwa na changamoto mbali mbali. Basi, unaangalia njea nzuri ya namna kukabidiana na hizu changamoto mbali mbali ambazo unakuna kutananazo katika kufanya jambolako. Changamoto ni sehemu ya maisha ni sehemu ya kujifunza. Kwa kila changamoto nao kutananayo, inakupa mguvu mpya ya kusonga mbele. Inakupa ari mpya ya kusonga mbele na kufanya jambo lako kwa uzuri zaidi. Kwa hiyo, ni vyema basi kuzitaftia utatuzi changamoto zote ambazo tunakua, tunakutanazo katika kufanya mambo mbali mbali. Tunapokuwa tunaishi hapa duniani ali kuifanya dunia iwe sahemu nzuri zaidi ya kuishi ama ili kuifanya dunia kuwa sehemu zaidi nzuri zaidi ya salama zaidi ya kuishi sisi kama wanadamu.

Kitu gani ambacho unaeza wa kifanya kikaishangaza dunia kama mwanadamu Ok, let me ni kuambia jambo moja. Mimi napenda kuamuka mapema sana kabla ya jua halijachomoza. Lakini hua kawaida ni nalala mda ukiwa umeenda sana. Hini kutokana na kuamba nakua katika kufanya majukumu mbalimbari. Ndio maana nachelewa kulala. Lakini naamka mapema sana ili kwenda kufanya majukumu mengine mbalimbali ambayo yanakuwa yananikabli mimi katika siku husika. Kwa maana hiyo ninapenda kuamka mapema sana. Kabla ya jua kuchomoza. Lakini ninalala mudo ukiwa umeenda sana. Kwa sababu nakuwa katika kumalizia kutakeleza majukumu yangu ya siku husika. Lakini kawaida huwa napenda nipumzike nipate muda kupumzika hasa siku za wikiendi ambapo ninakuwa na siku moja ya kupumzika na kulala kwa muda mrefu.

Inakuwaje au unajihisi vipi unapokuwa huna shughuli ya kufanya na unakaa tu hapa duniani? Nikuambie jambo? Wakati wa likizo, binafsi, mimi huwa najishughulisha na shughuli mbalimbali. Ambazo zinaweza zikasaidia kwanza kabisa kuingiza kipato cha ziada. Lakini pia, kuna shughuli ambazo zinanifanya niwe busy, niwe na namna kuwa active kila wakati katika siku yangu. Kwa hiyo, ninafanya shughui za michezo, ninafanya shughui za kibiashara, lakini pia na shughuli za kijamii wakati wa likizo yangu. Na wakati mwingine, wakati wa likizo yangu, huwa ninaamua kusafiri, nina kwenda sehemu zingine, ili kujifunza mambo mbalimbali na kupata uzoefu mpya, lakini pia ku refresh mind, hasa hasa. Kwa kushirikiana na watu mbalimbali ambao sikuwa nao katika mazingira ninayoishi. Kwa hiyo wakati mwingine, wakati wa likizo, ninakuwa safarini namna hiyo, napenda kusafiri, na kujichanganya na watu, na kujifunza na kupata uzoefu mpya kutoka kwao. Lakini pia, wakati wa likizo, mimi mwenyewe huwa najitahidi kuituliza akili yangu na kutafakari nini ambacho nimefanya, na nini ambacho sijafanya, nini ambacho nimefanikiwa, na nini ambacho sijafanikiwa. Pale ambapo sijafanikiwa, natafuta mbinu, mpya, ama njia mpya, za kuweza kurekebisha, ili niweze kusonga vizuri zaidi mbele. Lakini pale ambapo sijafanya, naangalia namna gani niweze kufanya, ili niweze kufanikiwa. Kwa hiyo, ninakuwa najistawisha kwa namna hizo mbalimbali katika kipindi cha likizo. Na matokeo yake ninaporudi kazini ninakuwa na nguvu mpya, ninakuwa na ari mpya ya kufanya kazi, lakini ninakuwa na uwezo mpya wa kufanya kazi. Na nakuwa na morali kubwa ya kufanya kazi kwa sababu nakuwa nimejitafakarisha mambo mbalimbali katika kipindi chote cha likizo. Hivyo najikuta natengeneza maisha yaende vizuri na kusonga vizuri mbele.

Fikiria, unapokuwa mechafua mazingira. Dunia inakuwa katika harigani. Basi, nukupe story moja. Unapokuwa unaishi hapa duniani kawahida kuna wakati tunajitahidi kufanya usafi. Tunapofanya usafi kumbuka kwamba tunachafua pia mazingira. Manake unaposafisha sehemu, kitu chokutu, ama unaposafisha, mwisho wa siku kita kuenda kutupa sehemu. Katika taka taka, kama taka tunashauriwa, ama tunashauri, kama ambavyo mimi huwa nafanya. Mimi huwa nagawanya taka zile zote ambazo nazikusanya. Taka zenye hali ya maji maji hua naziweka sehemu yake, nazihifadhi, sehemu ambako zinakaa taka za maji maji. Taka ngumu zote ambazo zinaweza zikaoza na zenyewe huwa naziifadhi, sehemu yake. Lakini taka gumu zote ambazo haziwezi kuoza kama chupa ama mifuko ya plastiki na yenyewe nahifadhi sehemu yake. Kwa hiyo mimi huwa ninakuwa na mafungu matatu ya kuweza kugawanya taka zangu. Kwa hiyo taka za majimaji naziweka sehemu yake. Taka gumu ambazo zinaweza zikaoza naziweka sehemu yake. Na pia taka ambazo ni ngumu lakini haziwezi kuoza kama chupa na mifuko wa plastiki kama nilivyokuambia naziweka sehemu yake. Hii yote inanisaidia mimi katika kutunza na kuhifadhi mazingira. Ili niweze kuwa katika kuweka dunia katika sehemu salama. Lakini pia kuwezesha namna ya kuondoa uchafu katika mazingira ninayoishi. Lakini pia kuwezesha wanaokuja kuzisomba zile takataka kuzichukua kwa urahisi bila kuzichanganya. Lakini pia namna ya kuziharibu taka zile ambazo zinawezekana kuharibika. Lakini namna pia ya kuzirudisha katika matumizi za taka ambazo zinawezekana kufanyiwa matumizi tena kwa mara ya pili ambazo ni taka ngumu kama chupa na maplastiki yote ambayo hayawezi kuuzwa hivyo ndivyo ambavyo huwa naeza kugawanya taka zangu.

Mawasiliano jambo la muhimu sana. Fikiria dunia bila mawasiliano ingekuwaje. Kipao mbele cha kwanza kabisa kazini kwa mawasiliano ni mikutano ya pamoja ya wafanya kazi wa kazi ya juu na wafanya kazi wa ngazi ya chini. Unapokuwa mnafanya mikutano ya pamoja inawasaidia sana kueza kutatua ama kutambua shida mbali mbali ambazo zipo kazini. Lakini inasaidia sana kuwaweka wafanya kazi kuwa pamoja na kuwa karibu. Matokeo yake unajikuta ya kwamba ufanisi kazini unakuwa ni mkubwa kwa hiyo. Jambo ama kipao mbele kabisa cha kazini kwa mawasiliano ni mikutano. Lakini ukiacha mikutano kama sehemu ya mawasiliano, kuna mawasiliano ya mtu kwa mtu, ambapo uongozi, naeza ukawasiliana na wafanya kazi wa ngazi ya chini, na kuzungumzia maswala mbali mbali ya kazi, na kutafuta namna ya kutatua kama kuna changamoto mbali mbali, kwa kuna mazungumzo ya mtu kwa mtu, ya mtu mmoja mmoja. Lakini pia kazini kipao mbele kwa mawasiliano ni mikutano ya idhara mbali mbali ambazo zinakuepo pale kazini. Kwa hiyo muda utolewe wa kutosha kwa ajili ya kufanya hiyo mikutano lakini pamoja na kutoa muda wa kutosha katika kufanya mikutano. Lakini pia kipaumbele kingine ni kusikiliza hoja mbalimbali zinazotolewa na watu kama ni mikutano ya idala basi wasikilizwe na hoja zao na hoja zijibiwe kwa hoja. Lakini pia pamoja na kusikiliza hoja lakini pia ufatiliaji uwepo. Baada ya kufanya mikutano, basi kuwepo na ufatiliaji. Lakini pia nautekelezaaji wa majukumu ambayo watu wanakuwa wamepeana. Kwamba tumefanya mkutano, mawasiliano yamekuwepo, tumegawiana majukumu. Basi katika kutekeleza majukumu kuwepo na ufatiliaji. Lakini pia kuwepo na utekelezaji wa majukumu hayo ili kuongeza ufanisi zaidi kazini. Hiyo ndiyo kipambele kazini kwa mawasiliano.

Aa ivi unajisikia aje kuongea na maji ulishawai kuongea na maji maji, unaongea, unayasikiliza alafu unayajibu basi ni kwambie jambo moja. Hakuna kitu kizuri, kitamu, cha kuvutia. Kama kuwa kando kando ya maji. Katika pwani ya bahari, bahari kama ya hindi. Ama katika ziwa, ziwa kama ziwa Victoria lililoko Tanzania katika Afrika. Unapokuwa katika maji, inakufanya upate mambo mengi mengi sana. Machache nitayataja hapa, unapokuwa pwani ya bahari ama ya ziwa kwanza jambo kubwa kabisa la kwanza, unapata hewa safi, unapata upepo mzuri uliotulia. Lakini pia mawimbi yale ya bahari ama mawimbi yale ya ziwa yanakuwa kama vile yanakuimbia wimbo mtamu sana, kuna kuwa na korasi flani katika msikiko wa yale mawimbi ya maji. Kwa ivo binafsi mimi hua napenda kuenda sana sana pwani ama baharini. Na mara nyingi ninapokuwa baharini kuna shughuli mbali mbali ambazo hua nazifanya mahala pale. Kwanza utaniona ninafanya mazoezi ya viungo. Nafanya mazoezi ya viungo, nakimbia, najinyosha, nastretch mwili, lakini pia narukaruka, natoka jasho jingi sana. Unaweza kakamua ndo nzima ya jasho ambayo inatumika kubebea maji, jinsi ambavo nakuwa nafanya mazoezi. Lakini pamoja na kufanya mazoezi. Ukiacha swala na kufanya mazoezi. Wakati mwingine, ninaenda pwani, sio kwa ajiri ya kufanya mazoezi. Wakati mwingine, ninaenda pwani kwa ajili ya kutafakari hii dunia. Kwa ninapokuwa pwani baharini, nina pata nafasi ya kutafakali mambo mbalimbali na kufikiria kwa undani. Mambo mbalimbali yaliopita, huku nikisikiliza wimbo mzuri wa mawimbi ya maji. Huku nikisikiriza sauti nzuri za mawimbi ya maji. Kwa hiyo nakuwa pale kutafakali mambo yaliopita, mambo ninayo ya panga kichwani na mambo pia yajayo. Lakini pia wakati mwingine, huwa nina kwenda pwani ama baharini kwa ajili ya kusikiliza mziki. Na sikiliza mziki nina kuwa na earphone, nina kuwa na sikiliza mziki huku nikiangalia jinsi mawimbi ya bahari ya navyo pishana, mawimbi ya bahari ya navyo cheza, mawimbi ya bahari ya navyo imba ya kishirikiana na wimbo ninaousikiliza, kwa hivo mimi ninapenda sana sana kwenda pwani. Lakini ninapenda sana sana kuogelea. Lazima nikienda pwani ukiacha hizo shughuli nilizo zitaja shughuli moja kubwa inayo nipeleka pwani huwa ni kuogelea, napenda kuogelea maji ya bahari, napenda kucheza michezo ndani ya maji ya bahari. Kwa ivo nina enjoy, ninafurahia sana sana sana ninapokuwa ndani ya maji ya bahari, napenda kuchezea mchanga wa bahari. Ninapokua pwani. Nachezea mchanga ivi, najirusha ndani ya maji na ogelea basi nakuwa na furahi. Wakati mwingine ninaeza kuogelea mimi mwenye au wakati mwingine naeza kuwa na boya, ninakuwa juu ya boya, ninaogelea ama tubu lile la gari ninakua ninaelea katikati ya maji nikiwa nimetulia. Kwa hiyo kwa kifupi mimi napenda sana sana kwenda pwani. Lakini pia napenda kwenda kufanya shughuli mbali mbali kama nilivo zitaja. Za kusoma, labda za kusikiliza muziki, za kufanya mazoezi mbali mbali ninapokua pwani lakini pia kuogelea ndani ya maji ama kuelea ndani ya maji naeza nikasema hivi kwamba ninapenda sana kwenda pwani na kufanya shughuli hizo.